Kahawa, kahawa tu, nikinywaji tu, tuseme, uneza kunywa asubuhi, hakuna wakati hauwezi kunywa. Lakini kahawa, kahawa huokolea tu na nini na kupunguza mawazo mingi kwa akili, unacheki, ee, kwa hivo kaya inakuwanga uradi ya kutuliza, tuliza ukiwa na mawazo mingi mingi kwa akili, ee, inasaidianga sana, ee, kwa hivyo unaweza kunywa asubuhi, unaweza kunywa jioni, unaweza kunywa saa saba, unaona? Wakati yoyote tu unadai, unaweza kunywa. Kahaa inakuwanga tu uradi.

Andika. Ndika ni hiyo ni ile hali ya kuchonga yaani, sana sana kwa karatasi hizi, kitabu, unacheki. Hiyo ndio najua, unatumianga kalamu sana sana, unatumia penseli, we italingana unataka kutumia gani, unaona. Kwa hivyo unaezakuwa unaandika barua, unaezakuwa unaandika mtihani, unaezakuwa unaandika ni vitu mingi sana unaezakuwa unaandika, unaona. Inalingana tu na wewe unatakaje ama rada ni gani unaona. Kwa hivyo kuandika tu ni kuchonga. Kuchonga maneno yaani hadi ngoma unajua ngoma ka kitu ka doba bado huandikwa. Ni lazima uichonge chini kwa kitabu hivi unaona ndio ikam ikiwa kitu smart. Lakini kuandika manze mi sipendi kuandika heri kusoma unajua. Kuandika huchosha sana niaje huchosha mkono sana niaje vibaya sana.

Nyama, nyama ni kitutu inajulikana sana, sujui nani ajui nyama. Lakini nyama inajulikana sana, inakuliwagwa sana, inapatikana kwa urahisi. Ni nyama ya ng'ombe, nyama ya ng'ombe na mbuzi vina pondwa. Lakini ng'ombe ndio ujulikana, ndo inakuliwa sana. Kwa hivyo nyama ni uradi, sioni ama kuna mtu ajui nyama. Sasa jui hadi naweza kulezea nini kuhusu nyama. Labda ni kulezea nyama venye upikwa fiti ee lakini saadiyo mina jua uko fiti kwa hiyo zaidi hadi kuniliko lakini nyama huku ni uradi baizao ee huku watu saadiyo kita kulitia chakule watu watajia nyama unaona kiwatajia nyama nyama choma hivyo na cheki hiyo ni uradi sana unaona nyama nikitutu uradi lakini nikitomato wana penda huku sana kwa hivyo natee hii niaje watu penda nyama natee hivyo baa sana.

Chumba, chumba ni ile tu zabe yenye, zab yenye unatulia, unajua, kaa keja hivi unacheki, chumba ni kaa keja, kwenye tu unatulia yani kwenye unajiekelea, kwenye unapigia shughli zako yaani wakati hauko mboka, kwenye tu uko yaani hiyo ndio chumba chako yani. Chumba lakini uzuri ya chumba, chumba si lazima ikuwe, nyumba iko kando unaona, hadi nyumba kubwa, hukuwa na kachumba kako unaona, ni kaa ka room, chumba tuseme ni karoom tu hio design unaona hivyo ndio tu mi naweza kuchampia unaona lakini bado yote ni keja.

Changamoto. Changamoto ni zile manoma zanye unapitia yaani unangana. Kama uko shugli ka biashara ivi upate hakuna wateja wengi vizuri, yani wateja ni wadogo. Hizo ndizo changamoto sasa. Hizo ndizo manoma zile mangori zenye unapitia. Ju ya kitu fulani unaona biashara Kani ngoma hivyo weni msanii ukitoa ngoma unapata na machangamoto unapata wale wenye mnaenda kutoa nao ngoma wengine wanakumia vibaya wanataka tu kukulia pesa hawakusaidii venye inafaa unaona izo ndo machangamoto yani matatizo adi unajua maisha pia iko na changamoto na changamoto mingimingi kwanza. Tuvo lazima tukile mtuwa jitume na angangane tu nazo namumiliye zita isha ju changamoto nazo. Zita kuja. Lakini bado zita zita isha iyo ndo uzuri.

Soksi, soksi tu ni ni nguo bado, tuseme ni nguo, lakini sasa ni nguo inavaliwa kwa mguu, sana sana ukivaa viatu, ukivaa viatu za kufungwa hivi sana sana, ndio unapatanga watu huvaa soksi. Ama unavaa wakati unatokea na kuna vumbi, unacheki? Kukiwa na vumbi vumbi bado mtu huitaji kuvaa soksi unaona? Kwa hivo soksi tu ni zinavaliwanga kwa mguu yaani. Hadi ukilala. Inalingana, kila mtu anakuaga na njia zake za kuvaa. Ingawa mi vako za soksi, mi sipendi hizo vako saana. Mi napenda hadi kuvaa viatu si za kufunga kwa hivyo Spendiza Soksi mimi hadi nikona soksi tu ninii moja pekee.

Kesho kesho nayo ni siku unajua. Kesho ni siku kutoka leo. Sasa ukiwa leo yaani unaongojeanga ke unaongojeanga kesho sasa kesho inakuanga ile siku yenye hukuwa inafuata unaona. Siku yenye inafuata kutoka yenye mko hiyo siku. Alafu yenye iko nyuma ya kesho ni juzi. Nyuma ya leo ni juzi sasa. Kwa hivyo tunaanzanga juzi tunakuja leo alafu tunaingia. Kesho sasa unaona ee hivyo ndio tu mimi nawezakuchapia lakini nayo sasa kesho unajua kesho hakuna mtu anajuanga vako za kesho kwa hivyo mtu anafaa ashughulikie tu na ya leo sana sana ya kesho ikona mwenyewe.

Shati, shati, shati ni nguo tu watu huvaa kawaida. Hii, inavaliwa sana sana kutoka kwa kiuno hadi juu kwa mabega unaona, ama hapa kwa shingo hiyo hapo tu tuseme hivo eeh. Shati, shati, shati, shati lakini shati unajua sana sana ni za ni za maofisi unajua makanisa yaani hizo mambo mingi mingi unajua. Lakini sasa mi napenda tishati unajua tishati tu ni za kawaida. Tishati ni za kawaida lakini mashati sana sana ni za maofisa shati unajua shati inahitaji kitu ka katai hivi ili ikutoe bie bado na cheki ka suti hivi shati unavaa na masuti sana sana. Lakini tishati unajua. Ni ngumu sanq ukivaa na suti tu yaani lakini bado inakuanga uradi.

Nyeusi. Nyeusi tu ni rangi yaani. Rangi yenye sana sana wa Afrika wanajulikana nayo najua. Nyeusi inajulikana na wa Afrika sana sana. Lakini kitu ya kufurahisha ni ati hadi ukikuja huku kwa Afrika. Pia hao watu kuna watu wanajua pia weusi zaidi unaona. Kuwa ni mbaya lakini. Lakini nyeusi sana sana pia tunaijuwa kaa rangi ya giza unaona giza. Unaona venye giza inakaanga hivo ndo nyeusi hukaa. Mi nyeusi hunifurahisha tu ikiwa kwa gari gari nyeusi mi huona ikiwa tu fiti yaani unaona lakini unajua viatu ka za shule huku ni nyeusi lazima mvae viatu za shule nyeusi huwezi vaa viatu za shule zingine lazima viatu za shule zikuwe nyeusi. Ju ya kuzipiga piga bado rangi, hadi ofisi wale watu wengi hutumia viatu nyeusi unajua ju hio sa ndiyo vako ilitoka.

Utafiti. Utafiti ni shughuli unapiga ili kujua kitu fulani yenye hamjui yaani na mnahitaji kujua unajua. Kama utafiti ya makesi hivi unaona. Sana sana wanafanyaga utafiti huku ni ma DCI. Pia wana sayansi unajua, wanafunzi unaona. Kwa hivyo inalingana ni utafiti ya nini unataeza kua unataka kupiga unajua. Unaweza kua unataka utafiti ya miti hivi, ya samaki, ya biashara, unaona? Bado masomo unajua, huwezi jua ya kisayansi pia wawadu hupiga utafiti mingi sana. Hivo, hiyo ndio tu vako za utafiti.